Rangi ambayo napenda zaidi kwenye ukuta chumbani ni ile rangi nyeupe. Sababu rangi nyeupe hufanya nyumba ikae nyumba inayopendeza sana. Hivyo basi inafanya kila kitu kinakuwa kinakaa ni kama kimenganga. Na pia naweza kueka viti ya rangi tofauti tofauti. Ili kupendeza pamoja na ile rangi nyeupe yenye ukuta.

Malengo ambayo niko nayo katika kazi yangu ni kuhitimu katika chuo ili niweze kupanda kwa ngazi ya juu, ningependa kuwa meneja wa benki na pia ningependa kuwa mtu ambaye anabadilisha sehemu na hivyo basi ili kusaidia jamii yangu. Hayo ndio malengo niko nayo katika kazi.

Kwa hivi sasa napenda kusafiri na GPS kwa sababu GPS ndiyo kifaa ambacho kimirahisisha kazi yangu na ninaweza kujua sehemu kupitia GPS inanihesabia kilometre inanihesabia madakika ambayo nimebakisha ili kufika sehemu hiyo ndo maana mimi napenda sana kutumia GPS.

Ndiyo, nimiwei kufanya kazi ya kujitolea. Mimi ni mtu mbunifu na mtu ambaye anapenda kusaidia watu sana. Hiyo basi napenda kuenda kuwa salimia wale watoto ambao hawana wazazi na kuwapelekea chakula, mavazi na vitu kathalika ambazo wanavihitaji katika maisha yao.

Nguza nguvu za kazi ni pale napoweza kufanya kazi na watu wengi, napenda kufanya kazi na watu wengi, na pia naweza kushu ku, saidiana hapa na hapale, kwani wahenga hawakukosea, walipo sema umoja ni nguvu. Ndo maana mimi napenda sana kufanya kazi na watu ili tuweze kufanikisha jambo lolote katika kazi.

Ndio napenda kufanya kazi nyumbani, kazi ambazo napenda zaidi kufanya nyumbani ni kama kufua, napenda kusafisha nyumba yangu ili nihakikishe mandhari yangu yote ni masafi, napenda pia kufanya kazi ambazo kufanya nijikakamue ili niweze kuwa na mandhari masafi katika nyumba yangu.

Mfumo ambao naupenda kwa simu ni ule mfumo wa kuweza kuonyesha alama ya gps pia napenda kutumia google kwa sababu inaniwezesha niweze kujua mambo mbalimbali na pia napenda sana kutumia ule mfumo wa kueka ile usalama wangu wa simu.

Nahifadhi pesa kwa kutumia ile njia ya benki, pale ambapo napopeleka ama nawekeza pesa zangu kwa kutumia rununu yangu ya mkononi naweza kuweka pesa yangu kwenye benki ili ziweze kuzaana na pia niweze kuziweka kwa njia ambayo inayofaa njia ambayo siezi kuibiwa na mtu yoyote yule.

Kito ambacho nafanya zaidi ili kuweza kujitunza ni kuhakikisha nimekula chakula bora. Iyo ni kitu muhimu sana katika mwil. La pili ni kwamba naweza kujitunza kupitia kuweza kujua ni vitu gani ambavyo vina nifurahisha katika maisha ama ni vitu gani ambavyo naweza viepuka ili nisiweze kuangamia. Kuna tabia mbali mbali ambazo vijana wako nazo katika maisha. Na ngependa kuweza kujiapusha mbali na mambo kama hayo ili niweze kufanikiwa katika maisha. Na pia niweze kujitunza mimi kibinafsi. Pia napenda kunywa maji yanayonipa ile nguvu ya kuendelea katika kila maisha. Na pia niweze kuwa na afya bora.

Vitabu ambavyo napenda kuvisoma zaidi ni vile vitabu vya kutuelimisha kuhusu siasa ya jamii nilipenda muandishi mmoja bora alikuwa naituwa Ken Walibora ambaye aliaga. Lakini huyo muandishi halikuwa anatuandikia vitabu ambavyo vilikuwa vya muhimu sana katika nchi yetu katika jamii yetu na viliweza kutusaidia kwa maisha yetu ya kila siku.

Msimu ambao naupenda kwenye mwaka zaidi ni ule msimu wa Krismasi. Huwa msimu huwa nafuraha sana kwa sababu naweza kujumuika na jamaa na marafiki ili kuweza kwa nafuraha aina mbali mbali ili kuweza kusherehekea siku ambayo Yesu alizaliwa na pia kufungua mwaka mpya.

Ndio nanunua vitu kutumia kwa simu haswa kwa wakati wa leo hapa Kenya tunapenda sana kutumia Mpesa. Ni njia ya malipo ambayo tunatumia simu yetu ili kuweza kulipa bidhaa yoyote ile tunayonunua hapa.

Ndio nimewahi kujifunza kupiga gitaa na napenda kupiga gitaa sana kwa sababu inanifanya niweze kujibirudisha. Na pia niweze kuwa na wakati mwema ili kupunguza mawazo wakati ambapo nina mawazo. Na pia napenda kucheza gitaa tukiwa na mpenzi wangu ili kujibirudisha.

Jambo ambalo nalifanya ili kuweka afya nzuri, la kwanza kabisa ni kuhakikisha nimekunywa maji, kila siku na kunywa glasi nane, la pili ni kwamba nahakikisha nimekula chakula ambacho kina manufaa katika mwili wangu kama vile kuna vitamini na kuwezesha mwili wangu ili uweze kuwa na nguvu.

Mazoezi yangu ya kila siku mi ni mtu ambaye napenda kutembea sana. Huwa natembea kilomita kama kumi na sita kila siku ya wiki ili niweze kuwa mtu ambaye ni mkakamavu na mtu mwenye afya njema kupitia kufanya mazoezi haya. Pia mara kwa mara naenda jim ili kuweza kupata yule mtu ambaye anaeza kunisaidia ili niweze kupata mwili bora ambao nauhitaji.

Kitabu ambacho ninachokipenda zaidi ni ni kile kitabu cha kidaga kimemwozea kilichoandikwa na ken walibora. Kitabu hiki kinatuonyesha mambo ya jamii ambayo tunapitia hivi sasa. Tunaeza kuona jamii zile ambazo ni maskini na pia zile ambazo ni tajiri na jinsi ambayo hivi vitu hivi viwili vinatutenganisha katika maisha.

Kuanza muradi mpya wa kazi nahakikisha, nimefanya matayarisho kadhaa. Moja ni kuona pesa ambazo zinahitajika kwa huo mradi. Pia niweze kujua ni vitu gani ambavyo navihitaji ili kuanza na kukamilisha mradi wangu. Hivyo ndio mimi naanza mradi mpya wa kazi.

Huwa nafanya saa zingine huwa nafanya mazoezi ya asubuhi, na pia naweza kufanya mazoezi jioni kulingana na jinsi ambavyo nimepanga ratiba yangu. Kama niko na kazi nyingi sana asubuhi, huwa nawezafanya mazoezi yangu jioni, na pia kama jioni nina kazi ama nimechoka huwa nawezafanya mazoezi yangu asubuhi.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokovu nilimnunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali ama wali. Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha mzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika tu pole pole. Wala haraka sina. Chakula ninacho kinapopikwa kwa upendo na subira. Huwa ni kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu, sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitazichuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazijibu moja kwa moja. Zingine nitazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.